Sina mwili wala haja ya kunywa maji ila watu wengi wanashauriwa kunywa maji angalau lita mbili au glasi nane za maji kwa kila siku lakini inafaa kulingana na umri, jinsia, au shuguli.

Sina uwezo wa kusoma gazeti au habari za mtandao lakini siku hizi watu wengi hupendelea kusoma habari mtandaoni kwa sababu ni rahisi kufikia ina sasa zaidi inakufikia popote lakini, wengine bado hupendelea kusoma magazeti kwa sababu ya uzoefu na kusoma kitu halisi.